Ninajihisi vizuri na kwa mtazamo chanya kuhusu tathimini za kazi, ingawa ni jambo linaloweza kumletea mtu wasiwasi kidogo mwanzoni. Kwangu mimi, tathmini za kazi ni fulsa muhimu ya kujipima na kujitathmini ili nijue niko wapi na ninaweza kuboresha wapi, badala ya kuziona kama njia ya kulaumiwa na ziona kama chombo cha kunisaidia kukuwa kitaaluma.

Ninapojikinga na jua kali hasaa huko nchini kenya ambako jua huwa kali wakati wa kiangazi. Huwa nachukua tahadhari kadhaa za kiafya na kimazingira. Kwanza huwa najitahidi kuvaa mavazi yanayofunika mwili vizuri kama mashati yenye mikono mirefu. Kofia au kofia ya jua hasaa ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Hii husaidia kulinda ngozi dhidi ya miale mikali ya jua.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia hasaa kwa sababu, kofia husaidia katika muonekano. Huku inchini Kenya, ambako jua hua kari mara kwa mara, kofia hunisaidia kujikinga dhidi ya miare ya jua na kupunguza hatari ya maumivu ya kichwa au kuungua kwa ngozi. Hii ni muhimu sana kwa mtu anayefanya shughuli nyingi inje au anaesafiri mara kwa mara.

Ndiyo napenda sana kujifunza historia, hasa kwa sababu huchangia sana katika kuelewa jinsi jamii yetu ilivyo na kwanini mambo fulani yapo kama yalivyo leo. Historia huniwezesha kuona mchanganyiko watamaduni, siasa, uchumi na maisha ya kila siku ya watu wa zamani. Jambo ambalo linanisaidia kuelewa changamoto na fursa za.